Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine? Tukisema ushirikiano, tunasema kuweza kujumuika na watu wengine wakati unafanya kazi pamoja. Kwa sasa kuzungumza, tunahakikisha kwamba kama kuna mawaitha ambayo tunapaswa kupeana, hiko tunaeza kujulishana mapema kwa mapema kwa wakati ili isi eze kuwa tatizo wakati tunapofanya kazi pamoja. Na pia tunaweza kuwa, tunapeana instructions yaikiwa ni mwelekeo ya kazi ambayo mtu anayapasa kufanya na wakati hupi na wapasa kuwa umetimiza wakati hupi pia, ili pia kusikwe na mfuvugano wakati ambayo tunafanya kazi pamoja. So kwa hiyo inasaidia sana kufanya kazi ushilikiano na watu wengini.

Ungependa kujifunza nini kipya? Kwa sasa, natumai huu mwaka wa 2026 kwamba ningeweza kujifunza kutengeneza mishuma. Si mishuma hii ya kawaida, ilhali ningeteka kujua kujifunza hizi mishuma ambazo zina sura ambayo inapendeza. Pia zina harufu ya kuvutia ambayo si ya kawaida. Ningetaka sana kujua kujifunza kuzitengeneza. Hiyo ndio lengo langu la huu mwaka wa kutaka kujua kujifunza ama kitu kipya nikitaka kujifunza.

Unachaji kifuwa chako wa mara ngapi kwa siku. Wakati ambapo naongelea, okei, nikiongelea rununu. Rununu yangu nachaji tu simu wakati moja au mara moja kwa siku tu. Ambao, simu yangu iko na battery ambayo inaeza ni dumu siku mzima bila wasiwasi. So, unaitaji tu kuchaji siku moja au mara moja yaani mara moja. Kwa kipakatilishi, inalingana na kazi ambayo ninayofanya na yosiku. Lakini kwa mara nyingi naezasema kitu Nachaji mara mbili tatu hivi kwa siku hivi Hivyo na naezasema.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Kwa mara nyingi naweza kukaa hadi saa tisa usiku, ama tuseme kuanzia saa nane hadi saa tisa usiku, kwa sababu kazi nyingi ambayo napenda kufanya inakuanga majioni, ama nina nguvu hata jioni. Na niki, hapo ndo nadhani ni muda wangu ambayo napenda kukaa sana, lakini kama niko inje na kuna pahali pa kujitumbuiza, ama nina safari naweza naweza kaa hadi saa kumi na moja asubuhi italingana pia, pia italingana na kazi ambayo ninayo hiyo siku.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati ambapo napatwa na wasiwasi kupindukia, wakati mwingi napenda kupigia marafiki, alafu naeza waongelesha, ni nini ambacho kinanipa wasiwasi, pia waonikisha weza kuongea, ndiyo inakua rahisi wao kunisaidia kimawazo, vipi naeza punguza wasiwasi wangu, wanaeza nisadia kimawazo, ama pia wakati nimemaliza kuongea na wao hua nakuwa nimeridhika kidogo na wasiwasi na pungua lakini wakati mwingi napenda kupigia marafiki na waelezea nini kinachonipa wasiwasi ama nisipo wapata saa zingine nakuwa mtu wa kujaribu kuosha vyombo kuosha vyombo hunisaidia ama kuosha nyumba nikifikiria hii ni wakati nikijaribu kutafuta solution ya nini kinachonipea wasiwasi ama saa zingine pia ineza nipata wakati kama nikona wasiwasi kuhusu kitu ninaweza fanya kazi ili nipunguze wasiwasi, na jipa shughuli ili unajua wakati akili inashugulika na kitu ingine ni rahisi kupunguza wasiwasi kwa namna hii.

Mafanikio gani unayopata kazini? Hii tunaongelea mafanikio ambayo ni inayopita kupata pesa. Kwa sababu mbona tunafanya kazi. Twafwata kazi ili kupata pesa. Lakini mafanikio nimeweza kusaidia watu wengine kazini. Kuweza kusuluhisha matatizo ya wafanyikazi Tuseme wale nawahudumia kwa sababu ni na hiyo uwezo hunifurahisha sana. Nahisi kuwa hiyo ni mafanikio kubwa sana kwangu. Kuweza kusuluhisha ama kutatua tatizo ambayo kustoma wangu anapitia wakati huo.

Natumia Wi-Fi au data ya simu. Kwa sasa natumia Wi-Fi, lakini pia kwa muda saa zingine mi hutumia data. Nafeel ama nahisi kuwa Wi-Fi ni kitu, Wi-Fi ni rahisi kutumia kuna hiyo, na pia ila kusaidia kutumia ama kufanya vitu nyingi sana bila kutatizika kwamba itakatika wakati wowote bora tu umelipa. Kwa data ya simu wakati siko nyumbani ama siko pahali ambayo kukona wifi nafili iko protected vyema Kwa sababu tunajua pia wifi inenza kuwa mwanzo wa data zako kuenda ama weza kuwa hacked Lakini wakati ni sasa ok, wakati situmi hiyo wifi ama siko pahali ambapo naamini wifi yao huwa ndo natumia data.

Jee, unapenda chakula cha haraka. Eee, napenda? Nani hapendi chakula cha haraka? Ni kitamu kwanza? Najua mafuta ambayo inatumika na kwa sababu unatumia mafuta sana sana. Inakuwa na mafuta nyingi, na calories nyingi. Si vyema kuizoea. Lakini ni kitamu, tusidanganyane? Nakipenda. Lakini kwa sasa, natafuta njia. Okay, ama uwa nina mipango ya kuweza ku sikitumii sana. Tuseme hivyo sikitumii sana kwa sababu pia najali afya yangu. Najali afya yangu. So nakipenda, lakini sikuli kila wakati.

Jee, unapenda kuendesha baiskeli? Eee, ukweli, yeah, napenda kupenda kuendesha baiskeli. Nilijifunza kuendesha baiskeli nikiwa mdogo sana. Kwa ukweli, kuendesha baisikeli, wama ukijifunza kuendesha baisikeli, haikuangi njia rahisi, kuanguka lazima, kulia lazima, kupata alama lazima. Lakini baada ya hiyo, ni furaha sana kujua kuendesha baisikeli. Jee, napenda kuendesha? Mimi kibinafsi napenda kuendesha baiskeli. Na muda kwa muda, nikipata nafasi huwa naendesha baiskeli.

Jee, wewe ni mtu wa kuamuka mapema au usiku, ah, ah, sipendi kuamka, alalala, sipendi kuamka sijui, kwa su sijui, suji nilianza kuu kusurvive aje ni kiwa aah shule, lakini kuamka haikui kitu ambao inanipendeza. Mimi niwa kuamka masaa zingine, isipokua tu mchana. Ooh kuamka mchana mchana hivi, isipukua subuhi. Na pia napenda jioni, ndio mimi hupata nguvu ya kufanya kazi nyingi sana. So siye amuki usiku, ama usiku utanipata nikiwa nimelala, kwasababu huwa na lala, nimechelewa, alafu naamka nimechelewa. Lakini wakati nitahijika kwenda mimi safari ama kufanya kazi asubuhi, aah Sina budi ila kamka tu iyo mapema Lakini ningeulizwa kama maisha yangu nikuwe naamka wakati upi kuamka asubuhi sana mapema asubuhi Iyo si zani.

Jee unawafahamu machirani zako? Natuseme nawafahamu nawajua kwa majina Najua majirani wangu Pia pahali naishi hakuna machirani wengi So ni rahisi sana kuwajua Hatutangamani sana kwa sababu wakati zetu wa kufanya kazi hazifanani na pia mimi si mtu wa kutangamana na watu sana sana kwa sababu unajua ukikua mkubwa lazima ujitaftie na wakati sana wakujitaftia Ndiyo uneza kuwa wakunawa kuchoka mchana, unaamka mchana hawako wakikuja jioni kwa hivi umeshikana ukifanya kazi kitu kama hiyo lakini kwafaamu nawachua kwa machina na pia kwa sura zao.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Kuna mazoezi mbili ambao naifanya muda kwa muda na najaribu kufanya kila siku. Mbili kwanza ni yoga na ya pili ni kutembea. Kwa wiki, wakati nilikuwa nafanya yoga ama wakati ambapo nafanya yoga nahakikisha kwamba najaribu maybe siku tano kwa wiki naifanya. Kutembea kwa sababu inahusiana na kutoka nje Najaribu maybe mara tatu kwa wiki Najaribu kutembea bado nafikiria kuanza gym hii mwaka Lakini sijaweza kuanza bado natumaini nitaweza kufanya Najaribu kutafuta pia nguo ama sera za kuvaa wakati naenda gym So najipanga panga tu mambo ya gym Lakini kitu ambayo naweza kusema nafanya fanya kwa wiki ni yoga ama kutembea hizo mbili. Wakati mwingi napenda kufanya mazoezi pia ni wakati wa jioni kumbuka pia mimi si mtu wakuamka asubuhi. So jioni wakati napumzika kidogo kuna wakati naanda najiambia hii ndo wakati napaswa kuwa nafanya mazoezi na ni yoga yoga nafuata mtindo hapa kwa televisioni labda kwa dakika ishirini au thelathini. Naweza kufanya kama nikutembea. Jioni wakati jua ambayo haiko haichomi sana. Kuisha inatua ndo mimi hupata wakati ama ndio nahisi ndio muda mzuri wa mimi kutoka. Kwenda kutembea. Mbada wazizi umechoka lakini unujenile kuchoka kuzuri unachoka mwili kwamba imeweza kuchangamka. Na pia unajua, hiyo usiku nitalala vyema bila wasi wasi.

Je? Unapenda kusimamia au kusimamiwa? Aaaaaaa na lingana, na lingana na kwanza na kazi ambayo tunafanya, na aaa presha ambayo iko hiyo kazi. Kwa sababu wakati mwengine naaa kama aaaaaaaa presha wakati unasimamiwa, iko na presha kwa sababu kazi ni ngumu, nakitu kama aaaa, ningetaka kusimamia watu. Kama kazi iko chini ama presha inatoka huko chini. Lakini kama presha iko juu saa, zingine pia kusimamiwa si mbaya, kwa sababu unajua, unafanya tu kazi ambayo umepewa iyo wakati, unamaliza halafu unaenda nyumbani, ama unafanya kitu ingine, kwa sababu hiyo ndo ulikuwa umepewa kwa hiyo siku, na saa zingine ambayo atapata presha ni mkubwa wako kwa sababuu wakati vitu havisongi yeye ndo anafikiwa, ama presha sana na aliye juu yake, haya saa inaligana na kazi ambayo tunaifanya kazi ingine nikisomewa sina shida Lakini pia wakati nasimamiwa huwa naomba sana ambae ananinisimamia awe na utu Kwa sababu aaa wakati ananipa ama anani correct kwa jambo ambalo sijafanya vizuri anai aaaa aifanye kwamba na utu Wakati nasimamiana pia huwa najaribu ku kua na utu ama wakati naeleza mtu kitu naeleza kama binadamu hivi kwa sababu sioni haja ya kushinda kupigia mtu kelele ambapo unaeza elezea mtu kitu na sauti sauti ya kawaida mmmmmm so kupenda kusomea na lingana na presha na kazi ambayo unafaa kufanya.

Niambie kuhusu nchi ungependa kutembelea. Nchi ambayo ningependa kutembelea kwa sasa ingekuwa ni Zanzibar. Zanzibar ni napenda nchi mandhari yake, utulivu wa bahari, mazingira yake inanikalia safi, inanikalia wanye upepo mwanana, ambao ungenichangamusha sana. Kile natamani sana kuhusu ni kutembelea mazingira lake, mazingira yake, kwa nchi ambayo iko Afrika na mandhari yake yanakaa vizuri inanifurahisha sana. Ni kama niweza kufika Maldives lakini sija fika Maldives kwa bei ya Zanzibar kwa sisi hiyo ndio ningetaka na nategemea maybe huu mwaka naweza kufika pia. Nilichosikia kuhusu zanzibari ni kuwa pia chakula chao, nikitamu. Pia wanaongea kiswahili, hii itakuwa rahisi kwangu mi kuzungumuza nao. Na kuwasiliana nao. Natumai haita kuwa ngumu sana. Kama ningeenda nchi ambayo hawajui kiswahili na labda pia kizungu hawajui. Ningependa sana kutembea kwa ufuo wa bahari wao. Ni safi sana. Inani furahisha tu kukuwa kwa mazingari ya baharini. Kwa saa ambaye mimi kwa mkaazi wa Nairobi, ambaye Nairobi hatuna hiyo, hatuna hiyo nafasi ya kuona bahari, hatuna bahari katika Nairobi, jiji la Nairobi. Kwa hivyo mimi kuweza kufika huko Zanzibar na kuweza kutembea kwenye ufuo na miti yao na kuweza kutana na watu wa huko ingenifurahisha sana. Na kufikiria hiyo na fikiria vile nitakuwa na furaha moyoni sana kuweza kufika kwa sababu inanikalia nchi nzuri sana kwangu.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ningetaka kuumarisha ujuzi wangu wa teknolojia. Teknolojia imeanza kuongezeka ama kupanuka. Na pia kuna hii AI ambayo tumeanza kutumia robots, zimeanza kukuwa na. Imeanza kuongezeka. Ningetaka sana kwa kuongezea maarifa kuhusu upande. Je, kweli wanavyo sema teknolojia itakuja kubeba kazi zetu sisi kama binadamu. Je, ni kweli? Na kama ni kweli ni nini tunaweza saidia ama nini tunaweza fanya ili teknolojia iwe kitu ya kutusaidia kufanya vitu haraka na isije kutufanisha tuwe tukose kazi. Ama ni njia zipi tunaezataka, ama tunawezafanya, ama ni sekta ipi ambayo tunihitaji kuhimarisha ili tuweze kuingiliana na teknolojia na pia binadamu tuwe na kazi sawasawa. Kwa sababu hiyo ndio ningetaka kuimarisha maarifa zangu kuhusu hiyo upande ili nikaweze tujisaidie sote kwa sababu hata kama tunahitaji teknolojia kwa hii maisha pia binadamu tunahitaji kuwa kazini ili tuweze kupata kipato chetu ya kila ya siku na siku kwa siku tuweze kulea familia yetu na pia tuweze kurahisishiwa kazi na kwamba tunachofanya.

Mafunzo gani ya kazi yame kusaidia zaidi? Mafunzo ambayo yame nisaidia sana ni mafunzo ya kufahamu teknolojia ama utumizi wa kompyuta na teknolojia yenye kwa sababu Kwa sasa tumekuja tukaona vitu nyingi zinahitaji teknolojia na ukiweza kufanya ama kama ukiweza kufanya research vizuri utakuta hapo ndo watu wanapata unawezapata majibu nyingi kutoka kwa hii teknolojia etu. Natumai nikiwa chuo kikuu nilisomea sekolojia, lakini na feel ama nahisi kuwa kama teknolojia imetusadia kuweza kupata mambo nyingi kuhisi. Sitaji kusoma vitabu kama ishirini ama wakati nahitaji kitu kunirahisishia kazi. Kwa hivo, kama naweza kutumia kompyuta vizuri ama naeza kutumia kupita hapa na pale huku kwenye kompyuta naeza pata sulusisho ya vitu nyingi kwa haraka ama pia naeza kuwa nikona idea lakini nikiweza kutumia teknolojia itaniraisishia kupata ama kuweza kuteleke kuanzisha ama kufanya hiyo idea iweze kuwa kitu kikubwa nafeefil teknolojia, ama seems ya teknolojia ya imenisaidia sana.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii? Yeah, ehe, natumia, natumia mitandao ya kijamii, niko Facebook, niko Instagram, niko Snapchat, niko, niko na WhatsApp, niko na TikTok. Eeh nazitumia zote Nahisi kwamba inatusaidia kuweza kuinteract na marafiki, watu wengine, ama kujua mambo yanayo endelea, ulimwenguni, nazitumia zote. WhatsApp hata ni kama mtandao ya kusaidiana na kifamilia kwa sababu wakati niko kwa namba ama wakati ndugu zangu wako na nambari yangu naeza wapata WhatsApp na ni rahisi. Pia inaraisisha kuwasiliana na kila mtu Sikuizi si kuongea tu kama WhatsApp naeza tumia tunaeza Tunaeza onana Naeza waona, naezaona mazingira Kuna hiyo pale ya kukua Sambazo ni video calls Sambazo zinaitwa video calls pale mnaweza onana mkiwasiliana So niko mitandaonina nazitumia kweli kweli.

Jee, unavaa saa. Hele, unavaa. Mi uvaa saa. Nikiwa nyumbani huwa sivai saa. Hama nikiwa katika kwa nyumba sivai saa. Kwa sawa nina saa ya ukuta. Lakini wakati ninapotoka inje mi uvaa saa. Saa, saa zingine huwa inafanya kazi, saa zingine huwa haifanyi kazi. Lakini mara kwa mara nyingi huwa inafanya kazi. Saa, haitumiki peke kwa kujua ni wakati upi. Ama masa anu wakati ama masa lakini pia kuna vile ambapo ukiwa umevaa saa inakupa unaka stylish unaka stylish so mimi huvaa saa nina saa tatu na natumai nitaweza kuongeza saa zingine.

Je, unatumia mfumo wa salama wa vidole? He, natumia. Saa zingine hauna budi ila kutumia kwa sababu wakati kuna nyumba zingine ama ofisi zingine hauwezi ama shule zingine hauwezi kubaliwa kuingia ndani kama haujaweza kuekelea kidole yako kujulikana wewe ni nani ama ili waweze wathibitishe wewe ni nani na kila kitu. Hata kupiga kura siku hizi watu wanatumia udhibitisho wa vidole. Kwa hivyo wanatumia na pia Ndiyo inaonekana ni siku hizi Wanasema ndiyo rahisi sana ya kuweza kupata mtu kwa sababu Unaweza kuwa ulibeba ID yako Wanasema hii njia ya kudhibitisha usalama na ID wa mtu anaezakua amebeba ID ya mtu mwingine ambayo si yeye na wakati mwingine Unaeza kuwa umengiza pahali mtu ambaye hapaswi kuwa huko Kwa hivyo udhibitisho wa usalama na mfumo wa vidole unasaidia atleast kuhakikisha kwamba mwenye vidole ndio mtu ndio mwenyewe ambaye anaonekana hapo so kwa sasa ziko kwa wingi huku kwa maofisi, mashule na nimeitumia na hata wa simu siku hizi hata simu pia zikonazo unatumia vidole kufunga ama kufungua simu yako so naitumia.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Oh, mimi hutumia simu yungu kuwasiliana. Ambayo nadhani ndio kazi, ndio mi na ajenda ya kutumia kununua simu ya rununu kuwasiliana na watu. Haya, mimi utumia kwa social media pia. Naitumia, naitumia kwa kucheza michezo, kwa mitandao, kwa sababu saa zingine. Umechoka tu, unataka tu kucheza ili akili, kuchangamisha akili kidogo. Saa zingine mi hutumia simu, mi hutumia simu kusoma. Unajua simu n irahisi sana na ni kipaji kidogo. Kwa hivo kama niko na kitabu, naezaipeleka kila pahali. Wakati sina kitabu ama, za kufanya nini, naeza kubeba kitabu, nangona kitabu ya kusoma, naeza tumia hio simu kusoma nayo kitabu. Aha naeza pia kutumia kutazama filamu, wakati mwngine unaeza download ama uneza eka filamu kwa simu yako, ili uweze kusoma baadaye, aah pia kutazama filamu. Pia natumia simu kupiga picha, Mmh unajua kwa mitandao ya social media Pia saa zingine hapa na pale huwa tunapost picha So naitumia kuipiga picha Naitumia ku Pia ndo siku hizi ndio benki yetu, tunazieka apps tuna hizo apps ambazo zinakubali kuweza kuaccess kwa nini benki zetu pesa zetu kutransfer, kutumia, kueka Kila kitu pia natumia simu. Pia natumia simu kusikiza muziki. Na pia siku hizi tunaeka bibilia kwa simu so tu wakati wa kuabudu na kushuhudia tunatumia simu pia eeh. Aah hizo ni baadhi ya vitu ninazotumia kwa simu.

Je, umewai kufuga mnyama. He, nimejaribu? Nilijaribu kufuga kuku. Kuku wanakazi. Kwanza kama unafuga kuku wa broila, ambao si kienyeji. Kuku wa broila, inaitaji kazi nyingi. Kwa sababu, ukicheza tu kidogo, unaeza kuwa na kuku ata mia mbili. Alafu kesho yake, kuku zote zishaaga. Inaeza kuwa ni ugonjwa, walipatwa na ugonjwa. Alafu ugonjwa kwa hawa kuku inasamba kwa haraka. Alafu pia inahitaji kushughulikiwa sana. Lazima uhakikishe ziko pahali kukona joto ya kutosha. Kama baridi inaeza waua. Uhakikishe kwamba umezilisha vyema, umezilisha kwa wakati, maji iko sawa. Mazingira yao ni safi, na pia unapiga piga dawa hapa na pale, ilikuhakikisha hakuna, hakuna wanyama ama hakuna parasit ambayo zitaweza kuzi, angamiza. So, nimefuga mnyama, mnyama ambaye nilifuga ni kuku. Unaeza fuga tena, kwa sasa, itakua ngumu kwa sababu, na hiyo kazi yote itakua ngumu sana. Itakua ngumu sana Labda miaka nikuwa nimejipanga vizuri Nikiwa nimepata msaidizi wa kunisaidia kuzifuga ama kuziangalia naeza fikiria tena kuzieka Kuzifuga.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Kuna njia nyingi sana, nafikiri nasaidia jamii yangu. Kwanza ni kwa kutuma pesa ambayo, wakati kama uko na pesa nyingi na mtu a nahitaji usaidizi, labda karo ya shule haikutosha, na unaweza changia, unaweza tuma kaa. Pia kama kuna nguo ambazo mtu anahitaji na hana, ama dawa flani alikuwa mgonjwa, kuna hiyo unweza saidia, unatuma tu, hela alafu pale alikuwa na tatizo, aweze kusulihisha tatizo kwa kutumia pesa, hela uliyo ulituma. So kuna hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili nadhani kusaidia ni pia kuna ingine inaitwa kibushono support kwa sababu wakati mwingine tuseme hii maisha mtu kumbwa na shida hapa na pale. Na saa zingine pia kuweza kusaidia ama kuwaskiza na kutafuta suluhisho nadhania ni njia pia nyingine ya kuweza kuwasaidia zingine pia kwa sababu kwa masomo ama kwa sababu sisi tumesoma kushinda siwezi kusema kusoma kushinda wengine lakini maarifa yetu inaweza kuwa iko juu kidogo kushinda wengine pia tunasetia wakati mtu anakuuliza maybe ile kosa ngetaka mnaweza msaidia mnaweza kubrainstorm at least mweze kusaidiana kuona nini inaweza mfaa maybe kwa ile experience uko nayo kwa shule na kitu kama hiyo ama mtu akitaka kuenda chuo kikuu na ulikuwa umeshaenda ni nini anahitaji unaweza kuja kuuliza hapa na pale kitu kama hiyo saa zingine pia nadhani hizo ndio vitu kubwa sana naweza sema nilisaidia nimesaidia jamii kwa sasa. Najua kuna zingine lakini kwa sasa nadhani hizo ndio oja kubwa ambavyo nimeweza kusaidia jamii.

Niambie kuhusu mnyama wako, wakufugwa au unayezataka kumfuga. Ningekuwa na uwezo ama ningekuwa na uwanja na kila kitu. Mnyama ambaye ningetaka kufuga sana, ningetaka kufuga ngombe. Ngombe ni mnyama ambayo anahitaji kazi nyingi na jua kwa sababu chakula, chakula, kulishwa, kuna kulishwa maji, daktari wa hapa na pale, kuangalia afya yake mazingira pale analala na pale anakaa lazima uhakikishe kwamba ni kusafi, ni kuzuri na ngombe mwenyewe atapata magonjwa hapa na pale so kuna hiyo anaonekana kama anaweza nisaidia sana kwa sababu ngombe mwenyewe najua kwamba kama ni kike najua kuna muda tu atanizalia mtoto ndama mtoto wake ambaye anaitwa ndama kuna hiyo na pia najua nitakuwa nikipata maziwa fresh kila siku hiyo naona ni nzuri sama na wanakaanga wa vyema kwanza wakiwa wana afya akiwa mkubwa mnono msafi ng'ombe huwa na sura nzuri sana mwendo wake pia saa zingine sioni kama wana hasira ama wako tu bora wamelishwa wameoshwa, wako pahali pao wako sawa kama niku kama ni wagonjwa ama si wagonjwa ama daktari anawangalia hapa na pale na kama ni kukamuliwa nahakikishwa kwamba umepewa chakula inawezasaidia kutoa maziwa nzuri na wamekamuliwa wakati unaopaswa na vizuri nadhani wako tu sawa hawana shida kutunza ni mahitaji wanahitaji nyingi sana na pia hawahitaji kuangaliwa sana na kwa sababu kama wamelishwa vizuri na wameoshwa na daktari ambaye si daktari wana wakila siku nadhani wako tu sawa kulishwa kama ni kitu chenyewe cha kuchekesha lakini hiyo sauti ambayo huwa anatoa ya moo moo ni nzuri kwa sasa huyu si mnyama poli ni huyu ni wa nyumbani tu sasa nikiongelea kwa wanyama wa ndani ama wale wanaweza fugwa nyumbani ya uyu ni ng'ombe. Lakini kama angekuwa mnyamapori ningetaka kulea kufuga simba. Eh, lakini chakula. Najua anakula sana. Na hakuli nyasi. Anakula nyama. Alafu pia, najua pia anaweza nikula. Eh, sijui kama ni inawezekana, lakini, ni wazo nzuri. Ni wazo mtu anaweza fikiria. Lakini sijuangi, anataka kufugwa kweli. Kwa sababu, unajua wanyama pori wamezoea kukaa nje. Na, ukiona ni mtu mkubwa amezoea kukuwinda. Sasa huko hatakuwa akiwinda. Kazi ni kukaa, kuletewa chakula. Na ukicheza pia utakuwa chakula chake, siku moja. Wazo zuri sana la kufikiria.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani? Haa, kuna hiyo hoteli ambao inaitwa Kilimanjaro, iko jijini Nairobi. Haa, chakula chao ni kitamu. Alafu, chakula chao, kinakwanga safi kila wakati. Alafu, wana watu wengi ambao huwa wanahudumia kwe a hivyo unajua, unahakika kwamba chakula ambao wanapika, kitaisha na ni fresh. So kinanifurahisha wa alafu wanapika wanayeka species ambazo zineingia na chakula na chakula vizuri, alafu wanayeka chakula ambayo inatosheleza. Nikienda siwezi sema ni nyingi zaidi ama ni kidogo. Kwa hivyo ukienda kula huko tu hata huhiitji kula chakula nyumbani, unashiba kabisa. Alafu spices zao zinafanya chakula yao ikuwe tamu si nyingi kwa hapo tu katikati ambayo inafanya uendelee kuenjoy chakula ambayo umeitisha alafu huko ndo napenda sana kula nje kula chakula kama sili nyumbani so.

Je, unapenda kula popcorn, ee? Napenda kula popcorn sana Popcorn hukuwa tamu. Alafu zamani wakati sikuwa na jua mahindi ya popcorn na mahindi hii ya kupika githeri ni tofauti. Wakati umenu umenunuliwala popcorn na jua, hauta kuwa mkikula popcorn kila siku. So, wakati wakati hukuwa nimetamani sana kukula popcorn na sasa sikuwa na jua mahindi yake ni tofauti. But kuna wakati nilijaribu kupika popcorn na hii mahindi ngine hei nilingoja, nilingoja, nilingoja juu ya popcorn wah mahindi tu inaungua, inakuwa ngumu Lakini napenda kula popcorn na nikipata wakati wote chance ya kununua popcorn ama kwanza kuzitengeneza mimi huzitengeneza kadhaa Alafu naendelea kuzifurahia nikitazama filamu ama kama nafanya kitu ingine tu.Napenda kula popcorn sana sana.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Wakati ambao huwa najiandaa, ama nikona na mkutano, najua napaswa kwa na mkutano, kwanza, najiandaa kwa kujua ni nini ambacho tunaenda kuongelea kwa hiyo mkutano. Kwa hivyo, kama nilikuwa nimepanga, kama ni mkutano, nahakikisha kwamba najua ni nini ambacho tunenda kuongelea, hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kama kuna kitu ambacho kitahitajika kwa hiyo mkutano, na nitahitaji kuwa nayo, nahakikisha kwamba niko nayo, niko nayo kabla tuende kwa mkutano. Ya tatu, kama nikona hoja ambayo nahitaji kuelezea hiyo, nahakikisha kwamba nimezieka vizuri, ama nimezipanga vizuri, ili wakati ambapo nitakuwa nikiulizwa swali, ama nitakuwa nahitaji kuelezea, ama kuzipeana, niko nazo na sitasahau lolote. Haya, hiyo inya nne, anya tatu haya, alafu nahakikisha kwamba niko sawa, niko ready Pia kama ni hiyo wakati nahakikisha kama mtu yeyote ambaye nilikuwa twende na yeye ama kama nilikuwa na team na ambaye tulikuwa tu Tuonyeshe kitu ama tu present kitu, tuko ready na files na kila kitu hizo ndo vitu ambazo mi hufanya tukienda kwa mkutano.